Upande wangu naona ubora kutazama mchezo kuliko kuucheza. Kutazama mchezo kuna nisaidia kuchambua na kuwelewa miundombinu. Kueleza sheria wa sawa katika mchezo huo na pamoja kusaidia watu wengine kuwelewa zaidi mchezo huo.

Chakula za jadi ninazopenda ni chakula ya afrika mashariki. Pamoja na andizi za kupika wanaziita kule matoke pilau mboga za majani sukuma wiki ya swa. Na pamoja na wali wa maharagwe haswa wa nazi.

Napenda kufanya mazoezi wakati wa asubuhi kisa na maana kufanya mazoezi wakatu wa asubuhi humpa mtu nguvu na umakinifu wa siku mzima. Pili kufanya mazoezi wakati wa asubuhi humsaidia mtu kuanzisha ratiba bora nzuri. Ya kiaafya na tatu kufanya mazoezi asubuhi hutenga muda kwa mtu kupumzika wakati wa jioni.

Kwanza nadhibiti afya bora kwa kula chakula bora kila wakati kunywa maji ya kutosha kufanya mazoezi kila mara na pamoja na kudhibiti msongo wa mawazo.

Kwa kawaida mimi nachaji kifa changu maramoja kwa siku lakini kulingana na matumizi wakati mwingine nachaji marambili kwa siku ila katika haya yote nafanya ili kuhakikisha kuwa betri yangu inadumu.

Kumbukumbu zangu za utotoni ni pamoja na kucheza na marafiki nje. Hadithi za jioni za kila siku chakula za kinyumbani haswa wakati wa asubui tukipawa uji moto kuenda shule ya msingi pa kuimba na kucheza.

Wiki yangu ya kazi huwa imepangwa kwa njia hii siku tatu za kwanza ni kufanya mipango na kuutia vipaumbele pamoja na kazi nzito na marekebisho ya kazi hiyo siku mbili zifuatazo huwa nafanya kuweka ubunifu na mitazamo mpya ya katika kazi siku mbili za mwisho za wiki huwa nafanya kupumzika na kuwaza tena kuhusu ile kazi pamoja na miundombinu. Za kuendeleza kazi yangu.

Naujua uzoefu wa kupenda kwa kina sana. Kupenda kwa kina sana humfanya mtu. Kujitoa bila kujielewa humfanya mtu kubadilisha tabia. Na vipaumbele kupenda mtu kwa kina huleta wakati mwingine maumivu au furaha isiyoeleweka.

Wakati wa mapumziko kazini huwa natega muda wangu kujitenga na kazi ili kuwepuka mafikira za kikazi nashukua muda wangu ili kujiangalia tena upya natumia mda wangu kula vizuri kujistarehesha pamoja na kuzungumuza na wenzangu.